Kwa kawaida napenda kununua vitu vya lazima zaidi kuliko vya anasa. Vitu kama chakula, vitu vya nyumbani na mahitaji ya kila siku ndio huja kwanza. Napenda kuhakikisha nyumba iko sawa na hakuna kitu muhimu kinakosekana, lakini pia nikipata nafasi kidogo napenda kununua vitu vinavyonipa furaha aah kunirahisishia maisha, labda nguo chache, nadhifu, vitu vya watoto au kitu kinacho nisaidia kazini au kujifunza kitu kipya. Sipendi kununua ovyo napenda kufikiria kwanza kama kitu ni cha maana na kitadumu. Kwa kifupi, ninanunua zaidi vitu vyenye value, siyo kwa winge, bali kwa umuhimu wake.

Kazi ninaya dhamini zaidi ni ile inayo kwa na maane na mchango wakweli kwa maisha ya watu. Siyo tu kazi ya kupata mshara. Nina amini sana kazi ambayo inanipa mtu heshima. Utu na nafasi kukuwa pia akili na kitabia. Kwangu kazi nzuri ni ile inavyo kufanya uamuke kila siku ukiwa na sababu. Sikulazimishwa tu na mazingira. Nina tamini kazi inayoitaji, wajipikaji na uaminifu. Haijalishi ni kazi kubwa au ndogo. Mradi ifanywe kwa moyo safi na bidii kazi kama kufundisha, kuhutumia watu, kusaidia jamii ata kazi ya mikono. Zote ni muhimu kama zinafanywa kwa njia njema. Ninamini kila kazi halali ina heshima yake. Pia ninamini kazi inayompa mtu nafasi kujifunza na kuboresha ujuzi wake. Dunia inabadilika kila wakati. Kwa hiyo, kazi bora ni hile inayo kusaidia kukuwa kukabiliana na changamoto mpya na kukupa maarifa mapya. Kazi siyo kufundisha chochote huwezi kuamsha mtu haraka. Mwisho kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile iliyo kuwa usawa wakati wa maisha na kazi. Kazi isikunyime muda wa familia, afya na amani ya akili. Kwangu mafanikio ya ukweli si pesa pikee yake, bali ni kuwa na maisha yenye mwelekeo heshima na kuadhirika moyoni.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa na nyingi zinatokana na tabia yangu na namna ninavyo chukulia kazi kwa ujumla. Kwanza kabisa moja ya nguvu yangu kubwa ni uwajibikaji. Nikipewa jukumu nalichukulia kwa uzito na ninahakikisha nimelifanya hadi mwisho. Sipendi kuwacha kazi nusunusu hau kuwahamisha wengine mzigo wangu bila sababu ya msingi. Nguvu nyingine ni nidhamu na kupanga muda. Najuwa kazi nyingi huwaribika si kwa sababu mtu hana uwezo, bali kwa sababu ya kukosa mpangilio. Mimi hujaribu kupanga vipaombele vyangu kujua ni nini cha kufanya kwanza na kutumia muda vizuri ili kufikia malengo bila parapara. Pia nina nguvu ya kushirikiana na watu. Naeza kufanya kazi vizuri kama timu kusikiliza maoni ya wengine na kuchangia mawazo yangu bila kuleta migongano. Naamini kazi nzuri hutokana na ushirikiana, si mtu mmoja kujiona, anajua kila kitu. Hii hunisaidia kujifunza zaidi na kuboresha matokeo ya kazi. Nguvu yangu nyingi ni utulivu na uwezo wa kukaribiana na changamoto. Nikikumbuka ninatatizo kazini, sihakikishi hasira au lawama, na chukua muda kuelewa hali, kutafuta suluhisho na kuendelea mbele. Hii hunisaidia kufanya maamuzi bora hata chini ya pressure. Mwisho nina nguvu ya kujifunza haraka na kubadilika. Sihofu mabadiliko wa mbinu, mbinu mpya za kazi. Niko tayari kujifunza, kurekebisha makosa na kukua kwa ujumla. Nguvu zangu kazini zinanifanya niwe mtu wa kuaminika, anayejituma na anayelenga matokeo bora.

Mimi napenda kutazama michezo mingi lakini hasa football na basketball Football ni mchezo wa kushangaza kwa sababu kuna leta mshirikiano mkubwa kila goli linaweza kubadilisha hali ya mchezo na hupasua shauku Basketball pia ni nzuri sana hasa kwa kasi yake na mbinu za kushangaza zinazo tumika na wachezaji kumbuka mchezo mmoja kushangaza niliotazama ni final ya Champions League ambapo timu iliyokuwa inaonekana chini ikishinda kwa goli la mwisho, dakika za mwisho ilinifanya nikashtua ni kufurahia kwa wakati mmoja Napenda kutazama mchezo hii kwenye chumba changu nyumbani karibu na tv nzuri na vitu vya sherehe starehe au wakati mwingine na marafiki kwenye mtaa au cafeteria, Wakati nikiwa natazama, napenda kuwa na chakula kidogo, soda, na kushiriki hisia zangu na watu wenzangu. Kama kushangilia goli, au kuzungumza kuhusu mbinu za uwezaji, hali hiyo inafanya mchezo uwe mzuri zaidi na unakaa akili mwangu kwa mudamrefu.

Mimi napenda kufuata timu kadha, lakini ya hasa katika football na basketball, kwenye football napenda kufuata Barcelona na Manchester United, kwa sababu zina historia kubwa, zinacheza kwa staili, nzuri na wachezaji wao ni wakushangaza. Kwenye basketball, napenda kufuata Los Angeles Lakers kwa sababu timu hii ni inawachezaji wenye vipaji vikubwa na kila mchezo ni wakusimamia. Napenda pia kufuatilia timu za taifa wakati wa mashindano makubwa kama World Cup au AFCON kwa sababu furaha na mshikamano unaongezeka, unapo shirikiana na wapenzi wengine wa mchezo.